Swari la kuhamasisha ni harufu ipi inayoweza kukubadilishia hali ya moyo wako papo hapo ikikurudisha kwenye kumbukumbu nzuli au ikikupa utulivu hata bila kusema neno lolote harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya mvua inapoanza kunyesha ile harufu safi ya udongo baada ya mvua ya kwanza ambayo mara nyingi huitwa harufu ya ardhi iliyolowa. Harufu hii hunikusa kwa namna ya kipekee sana. Kwa sababu si tu inaninipa hisia ya usafi bali pia hunikumbusha upya matumaini na mwanzo mpya. Kwanza kabisa harufu ya mvua hunipa utulivu wa haraka wa akili mara tu ninapo inusa nahisi kama mawazo yangu yanapopungua. Kiasi pumzi zinakuwa nzito na tulivu. Na mwiri mzima unajisikia kupumzika. Ni kama asiri inaniambia nipumzike kidogo na niache mambo ya haraka haraka hisia hii hunisaidia sana hasa baada ya siku ndefu yenye shughuri nyingi au mawazo mengi. Harufu hii pia inanirudisha kwenye kumbukumbu za utotoni. Mara nakutana na nyakati nilipokuwa mdogo ku tukingoja mvua ianze kunyesha tuskilize sauti ya matone ya mvua juu ya paa na kunusa ile harufu ya udongo usafi. Kumbukumbu hizi hunijaza furaha ya ndani na hisia ya usalama ni kama safa ya kurudisha kwenye nyakati rahisi ambazo mambo haya huwa magumu sana. Sababu nyingine ninayoipenda harufu ya mvua ni kwa sababu inawakirisha maisha ya na uhai. Baada ya mvua, mazingina hubadirisha mimea na huwa mbichi hewa inakua safi na kila kitu kinaonekana kwa hai zaidi. Harufu hii hunikumbusha kuwa hata baada ya kwa ukame au kipindi kigumu, kuna uwezekano na upya wakudianja kuwaji. Ujumbe huu huwa kimya huu ni hunipa matumaini na nguvu kuenderea mbele. Saikorojia harufu ambavyo hunifanya nijisikie nipo karibu na asili. Katika dunia ya leo, yoja ya kerele. Kilini na harufu za bandia kunusa harufu ya asili hunirudisha kwenye uharisi. Hunifanya nijisikie kwa sehemu ya kitu kukubwa zaidi kuliko mimi. Sehemu ya mzunguko wa asiri ni wa maisha hisia hii hunipa unyenyekefu na shukrani. Ingawa napenda pia harufu nyingine kama harufu ya kahawa asubuhi. Chakura kinachopikwa nyumbani na manukato laini ya maua. Harufu ya mvua ina nafasi ya kipekee moyoni mwangu. Ni harufu ambao haitaji juhudi, haitengenezi na binadamu na huja kwa wakati wake rahisi wake ndio unaoifanya iwe ya thamani zaidi kwangu. Harufu hii pia hunifanya nifulahie wakati wa sasa. Badala ya kuanza yaliyopita au yajayo, ninaponusa najikuta nikisimama kwa sekunde chache nikivuta pumzi kwa makini na kufurahia kile kilicho mbele yangu. Hii ni somo kubwa sana katika maisha kujifunza kufurahia wakati uliopo. Kwa kumalizia harufu naniyoipenda zaidi ni harufu ya mvua kwa sabubu inanichanganya utulivu kumbukumbu matumani uhusiano wa kalibu na asili ni harufu inayokumbusha kwamba maisha yana mzigo wake na kwamba bado dada ya ukame.